Jee unapenda muziki wajadi Mimi napenda sana na kila ninapousikiliza na hisi kama ninarudi nyumbani hata kama niko mbali muziki wajadi unakitu cha kipekee unasauti za ngoma ala za kale na maneno yenye hekima ambayo hayachoki kusimuliwa Unanisikika ukizungumza na moyo moja kwa moja Wakati mwingine nikisikia mindundo ya ngoma ya za jadi, miguu yangu inaanza kusogea bila hata kujitambua, kwa sababu mwili nao unaelewa lugha yake. Ninakumbuka nilipokuwa mdogo kulikuwa na sherehe za kijiji ambapo wazee na vijana walikusanyika pamoja. Muziki wa jadi haukua tu burudani, ulikuwa darasa la maisha, kupitia nyimbo tulifundishwa heshima, mshikamamo, na historia ya jamii yetu Kila wimbo ulikuwa na hadithi, kila midundo ilikuwa na maana Hata kama usingeelewa maneno yote, ungelewa hisia zake Kinachonivutia zaidi ni jinsi muziki wajadi unvyo tofautiana kutoka jamii moja hadi nyingine Kila kabila lina ala zake, mitindo yake na ujumbe wake. Lakini pamoja natofauti hizo, kuna kitu kinachotuunganisha, hamu ya kueleza maisha yetu kupitia sauti na midundo. Muziki huu unatukumbusha tulikotoka na unatupa mwelekeo wa tunakokuenda. Siku hizi, vijana wengi wanapenda muziki wakisasa na hilo ni jambo zuri pia. Lakini naona ni muhimu tusisahau mizizi yetu. Mziki wajadi unaweza kuunganishwa na mitindo ya kisasa na bado ukeendelea kuishi Kwa kufanya hivyo, tunahakisha kuwa tamaduni zetu hazipotei, bali zinakua na kubadilika pamoja na dunia Wakati mwingine, ninapokuwa na mawazo mengi au nimechoka na sikiliza wimbo wa jadi Unanituliza, unanifanya nipumue pole pole na kunikumbusha kuwa maisha yana mwendo wake mziki wa jadi hauna haraka Unakaulika, usikilize, utafakari na ufurahie kila sauti Kwa hiyo, kwangu mimi ni zaidi ya muziki ni urithi, ni kumbukumbu na ni daraja linalotuunganisha na wazazi vizazi vilivyopita na vijavyo na kila ninapousikiliza na jivunia kusema kwamba huo ni utambulisho wetu.

Wewe hufanya nini usiku kabla ya kulala? Mimi huwa napenda kutumia muda huwa kwa utulivu. Kwa sababu naamini jinsi ninavyo maliza siku yangu inaathiri sana jinsi ninavyo ianza siku inayofuata. Baada ya shughuli za mchana na jioni, napenda kuanza kupunguza mwendo kana kwamba naiambia akili yangu polepole kuwa ni wakati wakupumzika. Mara nyingi nitaanza kwa kupanga mawazo yangu. Nafikiria kuhusu mambo nilofanikiwa kufanya siku hiyo, hata kama ni madogo. Huwa najikumbusha kwamba si kila siku lazima iwe kamilifu. Hii hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kulala nikiwa na amani moyoni. Wakati mwingine, nitaandika mambo machache kwenye daftari langu. Hasaa yale yanayonisumbua. Ili yasibaki yakizunguka akilini usiku kucha. Kabla ya kulala, napenda pia kujitunza. Huenda nikasafisha uso, nikapiga mswaki na kuhakikisha mazingira ya chumba ni tulivu. Nikipunguza mwanga na kelele, nahisi mwili wangu unaanza kuelewa kwamba ni muda wa kupumzika. Mara nyingi huepuka kutumia siku kwa muda mrefu, kwa sababu nimegundua kuwa mwanga wake hunifanya nishindwe kupata usingizi. Mwisho kabisa ninapojilaza kitandani napumua kwa kina mara chache. Hii hunisaidia kuachilia mvutano uliobaki mwilini. Polepole macho hunifumba na usingizi hunichukuwa. Kwa hiyo, usiku kabla ya kulala kwangu, si tu wakati wa kupumzika, bali ni maandalizi ya mwili na akili kwa siku mpya inayokuja.

Zoya ni nini? Zoya ni jambo au kitendo ambacho kilirudiwa mara kwa mara. Kwa upande wangu, moja wapo ya mazoeya bora niliyoweza kuchichengea ni nidhamu ya kujipanga na kujidhamini kila siku. Haikuwa rahisi mwanzoni. Kwa sababu, kama watu wengi, nilikuwa na tabia ya kuahirisha mambo. Lakini kadiri muda ulivyopita, niligundua kwamba zoea moja ndogo linaweza kubadilisha maisha kwa kiwango kikubwa. Kila siku asubuhi au jioni, hutenga dakika chache kufikiria malengo yangu. Huwa najiuliza, leo nimefanya nini kilichonikaribisha kwenye ndoto zangu? Swali hilo hunifanya niwe makini na muda wangu. Badala ya kuacha siku ipite bila mwelekeo najikuta nikifanya mambo kwa nia na umakini zaidi. Hata kama siku haijaenda kama nilivyotarajia, bado hujifunza kitu Zoea hili pia limenifundisha subira Kuna nyakati nilitarajia matokeo ya haraka, lakini sikuyapata zamani, hilo lilinikatisha tamaa, lakini sasa naelewa kwamba maendeleo ya kweli huchukua muda Kwa kuendelea kushikilia zoea hili, nimejifunza kuamini mchakato na kujipa nafasi ya kukua polepole lakini kwa uhakika Pia nimejenga Zoea la kusoma au kujifunza kitu kipya mara kwa mara. Sio lazima kiwe kikubwa. Wakati mwingine ni ukurasa moja wa kitabu au makala fupi. Zoea hili limepanua mawazo yangu na kunifanya niwe wazi zaidi kwa mitazamo tofauti. Najionea nikibadilika taratibu. Nikikuwa kiakili na hata kihisia. Jambo lingine muhimu ni Zoea la kujitunza. Nilikuwa napuuza usingizi na mapumziko. Nikidhani kufanya kazi muda mrefu ndio njia pekee ya kufanikiwa Lakini nilipogundua umuhimu wa kupumzika nilianza kudhamini afya yangu zaidi Sasa najua kuwa mwili na akili vi vikichoka hata matokeo ya kazi yanapungua Kwa ujumla, zoea hili nzuri lilojenga limekua mwanga kwenye maisha yangu limenisaidia kuwa mtu mwenye muelekeo, matumaini na uthabiti na kila linapolitaza masafari yangu na jivunia kuona jinsi zoea moja dogo ilivyaweza kuleta mabadiliko makubwa.

Nilipozaliwa na kukulia ni mahali ninapabeba moyoni kila siku hata nikiwa mbali Nilizaliwa katika mji mdogo lakini wenye uhai mwingi mji ambao haukua na majengo marefu sana lakini ulikuwa na watu wenye mioyo mikubwa barabara zake zilikuwa na za vumbi nyakati za kiangazi na zenye matope wakati wamvua Lakini kwangu zilikuwa barabara za kumbukumbu na ndoto Hapo ndipo nilipojifunza kutembea, kuzungumza na kuelewa dunia taratibu. Kuna vitu vingi vya kuvutia katika mji wangu wa kuzaliwa. Kulikuwa na soko la wazi lililoja kelele za wachuuzi, harufu ya matunda mabichi na sauti za watu wakijadiliana bei. Asubuhi mapema ungewaona watu wakianza siku zao kwa matumaini mapya na jioni kila mtu angerudi nyumbani akiwa amechoka ji lakini ameridhika Pia kulikuwa na uwanja mdogo wazi ambapo watoto walicheza bila viatu wakikimbizana hadi jua linapozama utoto wangu huko ulikuwa wa furaha sana na kumbuka nilivyokuwa nikicheza na marafiki zangu hadi kuchelewa, tukicheka bila wasiwasi wa wote. Tulikuwa tunatengeneza mipira kwa mifuko ya plastiki na hiyo ilitosha kabisa kutufanya tujisikie kama wachezaji wa kubwa. Na kumbuka pia sauti za wazazi wakituita nyumbani wakati giza linaanza kuingia. Wakati huo, dunia ilikuwa rahisi na furaha ilikuwa kwenye mambo madogo. Kina chofanya mji wangu kuwa maalumu sio tu majengo au mandhari, bali ni watu wake. Watu walijali mmoja na mwenzake. Kila mtu alimfahamu mwenzake na kama ungepotea mtu yeyote angekusaidia. Kulikua na mshikamano wa kweli, hali ya familia moja kubwa. Hilo ndilo jambo linalonifanya ni jivunie mji wangu hadi leo. Kila ninapofikiria mji wangu wakuzaliwa nahisi hamu ya kurudi Ningependa kurudi pale wakati wowote nitakapopapata nafasi Hasa nikihitaji amani au kukumbushwa nilikotoka kurudi pale kunanifanya nijikumbushe mzizi wangu Ndoto zangu za awali na safari ndefu niliyopitia Kwa hiyo mji wangu wakuzaliwa si mahali tuu kwenye ramani Bali ni sehemu ya mimi mwenyewe.